Naam, mimi ni mtu ambaye anapenda habari, napenda matukio yanayochipuka katika inchi yangu. Napenda habari ya kimataifa, napenda habari ya mataifa ya majirani. Napenda mambo mingi. Kwa hiyo sababu napenda kufuatilia matukio yanavyoendelea katika inchi ya kigeni, inchi za ughaibuni. Na nchi za ng'ambo ikiwemo ni kuanzia habari za spoti, habari za spoti ya mataifa ya majuu, habari ya kijeshi, habari za kivita jinsi inchi za ng'ambo zinavyosumbuana. Kama vile unapata kuna yale matukio ya huko ng'ambo kuhusu yale inchi ambayo yanapigania umiliki wa mafuta. Kuna yale matukio pia ya teknolojia, mchipuko wa teknolojia mpya. Ambao unazidi kuchipuka na kutumiwa katika nchi kadha kadha, kadha wa kadha. Pia kuna mchipuko wa mambo na mandhari, mambo na mazingira. Kuna ule muundo ambao inchi za ng'ambo zinajaribu kuangalia jinsi ambavyo, jinsi ambavyo itajaribu kulinda na kutunza mazingira kupitia njia kadhaa ikiwemo ni kutumia njia teknolojia na pia kuungana, na pia vile jamii inavyozidi kusaidiana na kuvumbua njia mpya mpya na rahisi ambayo itasaidia katika kutunza, kutunza, kutunza mazingira.

Mimi ni mtu ambaye nina familia na mimi ni mtu wa familia. Napenda kutumia muda wangu kwa mambo wa kadhaa. Kwanza kabisa mimi ningali na familia ndogo na bado nahitaji ule muda mwingi wa kujumuika na familia yangu pamoja na wanangu. Ningesema, ningependa kusema ya kwamba kitu cha kwanza. Muda wangu wa kwanza ambao natumia sana ni kuwa na ule uhusiano kule kujenga uhusiano wangu pamoja na mpenzi wangu ama mke wangu. Mara nyingi pale ambapo nina nafasi ama ule wakati ambapo sipo kazini. Labda mausiku ama jioni ama labda wikendi ule wakati ambapo wakati ambapo mwezi iko ile wakati ambapo sijaenda kazini nikipata nafasi, tuseme kwa mfano wakati wa wikendi. Wakati wa wikendi, labda jumamosi ama jumapili Jumapili ni siku ya kuenda kanisani, siku ya kujumuika na washirika wengine kule kanisani na kuabudu. Ikiwa ni jumamosi, jumamosi ni siku ya usafi. Pale ambapo nitasaidia mke wangu kufanya mausafi hapa na pale na pia wakati tuko na wakati wa kutosha, familia yangu nitawachukua niwapeleke kufanya maziara kule nje. Watoto niwapeleke mahali mahali pa michezo mahali pa kujifurahisha mahali pa kujifurahisha na michezo tofauti tofauti labda na pia nitawapeleka kuona mandhari mapya ya mazingira ile mazingira ya kufurahisha kama kama yale mito ya kufurika. Pia kuna yale mito ya kumwagika ama pia nitawapeleka kule baharini ambapo kuna ambapo ina mandhari safi. Ina mandhari ya kufurahisha sana. Pia kuna wakati ambapo nitachukua familia yangu niwapeleke. Niwapeleke katika hoteli za nje ama niwapeleke katika zile hoteli kubwa kubwa. Angalau wapate kuonja yale vyakula vya nje yale vyakula ya ambayo si ya kawaida ambayo hawajazoea kula pale nyumbani. Angalau wafurahie yale vyakula vya nje. Kuna wakati pia nikiwa na muda ambapo ntachukua familia yangu niwapeleke waende wafanye maziara katika kutembelea ma miji tofauti tofauti, kutembelea mamilima, kutembelea misitu ile ambayo yanapendeza, ile ambayo yana mandhari ya kufurahisha.

Badhi ya marafiki zangu wako katika hii sekta ya ufanyi biyashara ijapo kuwa kuna yule mfanyi biyashara ambaye nina mpenda sana kwa ajili ya jinsi anavo endesha biyashara yake kitu cha kwanza ni rafiki wangu wa karibu sana na ni mtu ambaye tumekuwa kwa ukaribu na yeye kwa muda sasa. Na ningependa tu kusema ya kuamba huyu ni ule mtu ambaye anajituma, ni mtu mwaminifu, ni mtu mwenye maneno, maneno nzuri, ni mtu ambaye hana uongo mingi, anasema na kutenda mambo yake. Na ni mtu pia mtu mwenye roo, mzuri. Ule mtu ambaye wakati ambapo umekwama, utaenda umlilie na atakusikiza na atakusaidia pale ambapo ataweza. Kitu kingine ni ni mfanyibiashara ambaye ana moyo mkunjufu. Ule mtu atakusikiza, hatakufukuza, atakusikiza, atakupatia sikio lake na si yule mtu ambaye anahukumu watu kulingana na jinsi walivyo kulingana na maumbile ama kulingana na jinsi wanavyoishi. Kitu cha ajabu ambacho alichofanya ni wakati ambapo nilikuwa nimekwama na nilikuwa nahitaji fedha za haraka sana nilikuwa na nilikuwa na tashwishi mahali na nilikuwa nahitaji fedha kiwango fulani. Na sikutegemea ya kwamba huyu rafiki yangu angenisaidia kwa maana hapo nyuma nilikuwa bado nina deni lake na sikuwa nimemilipa kwa hivyo sikuwa natarajia kwamba angenisaidia lakini kwa kushtua akanisaidia hiyo fedha nikafanya hiyo shughuli ambayo nilikuwa nataka. Na tangu wakati huo tumekuwa marafiki wa karibu sana sana sana. Kwa maana sikutarajia na sikuwa naamini ya kwamba kuna mtu ambaye angenitoa katika hilo shimo wakati huo. Kwa maana ni mtu tu ambaye hata hatukuwa tumejuana sana hiyo wakati lakini bado alisimama na mimi na akanisaidia. Hadi wa leo mimi nasimama na yeye kwa kila kitu mimi ni customer, customer wake wa karibu sana. Na kuna mambo mawili ambayo nimejifunza kutoka kwake ya kwanza ni uaminifu, ni mtu mwaminifu na ni mtu mwenye roho nzuri, ni mtu mwenye anakuanga anakuanga na ule moyo wa kusaidia mtu wakati wowote ule. Kitu cha pili ambacho nimejifunza kwake ni bidii, ni bidii ambayo anayo. Mtu ambaye anafanya kazi yake na roho moja ni mtu ana bidii sana katika kazi yake. Kitu kingine ni kwamba usiwahi hukumu mtu kulingana na maumbile yake ama jinsi alivyo ama tabia ama kitu chochote kwa maana sisi wote tumeumbwa kulingana na upendo wa mungu. Kwa jinsi hiyo hatufai kubagua mtu yeyote hatufai kubagua mtu kulingana na umri, miaka, jinsia ama kulingana na jinsi mtu alivyo. Na huyu mtu anafanya ninahisi ya kwamba ni mtu tu mtu mwenye roho nzuri na ni mtu mtu mwenye ana roho nzuri tu ana roho ya kusaidia wakati wowote ule.

Kwaza kabisa mimi, kile chumba ambacho nakipenda katika nyumba langu ni chumba cha sebule, sebuleni. Sebule nakipenda sana kwa maana sebule huko ndipo mtapatana na wageni, huko ndipo mtapatana mtajumuika na familia yako. Huko ndipo wakati mna marafiki ama mna majamaa wenu ambao wamekuja kunitembelea kuniona huko ndipo tutakapo jumuika tutaongea. Kama ni shirika ibada hapo ndipo pia tutaonana na wageni wangu na washirika wate. Hilo ndilo sababu ambalo nalipenda sebule langu na pia sebule langu. Kuna televisheni, kuna redio na mambo mengine ambayo yatanipea furaha na kumiweka nikiwa katika hali ya kuchangamka. Na kitu kingine ambacho nakumbuka ambacho nilifanya katika chumba ambayo nalipenda ni kwamba. Hapa ndipo mimi huwa nafanya michezo wa kadhaa na familia yangu ama na watoto wangu katika sebule letu. Tutafanya michezo nitacheza na watoto wangu. Na hapa ndipo nina kuwa na wakati mwema wa mazungumzo na familia yangu ama na mke wangu na watoto wangu. Hapa nipo tuta kuwa na wakati wetu wa kutosha ili kujuana zaidi kufanya mchezo ile ndogo ndogo. Kujumuika na familia yangu hapa ndipo tutapiga mastori tutazungumza mambo kadhaa kadhaa. Na sebule sebuleni mwangu pia nimeipamba na mapambo tufaoti tufaoti ambayo yana vutia na kufurahisha. Na yale shughuli ambayo nafanya sebuleni ni ni wakati nina wageni paleni hapo nipo ninafanyia. Wakati mbapo nina ushirika wakanisa hapo nipo. Hapo ndipo watatapo tangamana, hapo ndipo watakapokaa ili kufanya hayo. Wakati hii nina mikutano na marafiki zangu, wakali hapo ndipo tutakapokutana, wakati nataka kusikiza mziki. Hapo ndipopia nitakaa nakilia na kuangalia ni kijiiburudisha. Na kitu kingine ambacho na hisi. Kuhusu chumbwa hitu nikomani ni chumba chenye furaha, chumba chenye kufanywa mawaiza, chumba chenye kufanya mazoezi kidogo kidogo.